Na michezo ninayopenda kutazama ni sehemu muhimu ya burudani na maisha yangu ya kila siku. Kuanzia nilipokuwa mdogo, michezo imekua ikinipa furaha msisimuko na hata mafunzo muhimu kuhusu maisha. Kutazama michezo hunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli nyingine. Na hunifanya nijisikie nikiwa huru kiakili. Kila mara ninapokaa kutazama michezo fulani huwa najitenga au najitengea ile muda na mawazo kila siku na kujikita kabisa kwenye kinachoendelea pale uwanjani. Mchezo ninaopenda zaidi kutazama ni soka. Anapenda soka kwa sababu ni mchezo unaounganisha watu toka semu mbali mbali za dunia. Bila kujali lugha, rangi na utamaduni. Ninapo utazama ule mchezo wa soka ninahisi msisimko mkubwa. Hasa pale timu ninayoipenda inapo shambulia au inapofunga ile bao. Kila pasi, kila mbio au kila jaribio la kufunga hunifanya nikae makini hadi mwisho wa mchezo. Pia napenda kuona jinsi wachezaji wanavyo shirikiana. Katika timu walivyo labda wasiliana. Na jinsi wanavyo pambana hadi dakika ya mwisho. Kwa sababu hiyo ninafanya kupenda ule mchezo wa soka. Sababu nyingine inayonifanya nipende kutazama soka ni kwamba kila mchezo huwa tofauti hata kama timu nizilezile, matokeo na mtiririko wa mchezo hubadilika kila wakati. Wakati mwingine timu dhaifu inaweza kuishinda timu kubwa. Jambo linalofanya soka liwe la kusisimua zaidi. Pia napenda kuona vipaji vipya vinavyo ibuka na jinsi wachezaji wanavyoendelea kuboresha uwezo wao kadri muda unavyopita. Mbali nasoka pia napenda kutazama michezo mingine kama vile riadha na mpira wa kikapu. Michezo ambayo hunivutia kwa sababu inaonyesha nguvu ya mwili au na pia ile nidhamu na juhudi binafsi. Katika riadha, napenda kuona jinsi wanariadha wanavyo jitoa kikamilifu ili labda kufikia lengo lao. Iwe ni kukimbia kwa kasi, kuruka au kurusha. Kila mashindano hunionesha kwamba mafanikio yanahitaji mazoezi, subira na kujitolea kwa kiwango cha juu sana. Ninapenda kutazama mchezo nikiwa pale nyumbani, hasa nikiwa nimetulia vizuri. Mara nyingi, huandaa mazingira mazuri. Labda nipate kinywaji au vitafunwa. Kisha na keti nione michezo kwa utulivu wakati mwingine napenda kutazama mchezo nikiwa na marafiki au familia. Kwa sababu inanifanya, inafanya ule uzoefu uwe wa kufurahisa zaidi. Tunapojadiliana matukio ya uwanjani kule kushangilia pamoja au hata kubishana kidogo kuhusu matukio uwanjani, kuhusu wa umaamuzi ya wale waamuzi wakatikati ya uwanja. Hali pia uniongezea burudani na ukaribu katika yetu. Naam kwa ujumla ninasema ya kwamba michezo ninayopenda kuitazama. Unipa ile furaha, utulivu wa akili na msisimuko wa kipeke. Unisaidia kusahau changamoto za mudamfupi. Na pia kunipa nguvu ya kuendelea na majukumu ya kila siku. Kwangu, kutazama michezo si burudani tu. Bali, ni sehemu ya maisha inayonifunza kuhusu ule mshikamano uvumilivu na pia dhamani ya juhudi.